Hali ya hewa ya leo kwa Nairobi, kwa sasa ni kama vile joto iko karibu degree celsius ya ishirini na nne na kutazamia kuna kubadilika kidogo kadri siku inavyokwenda kuna mawingu pia na mchanganyiko wa jua na mawingu jioni pia usiku au usiku kaa tayari la ahali la mawingu na baridi kidogo joto ikipungua. Kwa kifupi, leo kuna mchanganyiko wa jua na mawingu, uwezekano wa mvua radi ilipokaribia jioni.